Napenda kuandika na kuongea napenda zote kama ni mambo yenye ni ni ya uzito napenda kuongea juu kuongea ni rahisi itaweza kuitoa vyenye inafaa kama ni kitu ngumu kuelezea mtu kwa mdomo inabidi namuandikia na napenda zote mimi.

Nyumba yangu cha kulala sio kubwa. Sio kubwa sana ni kadogo ya futi kumi hivi. Alafu rangi, rangi ni rangi ya majano. Alafu kitanda, kitanda ni kubwa ni ya mbao ya futi nne kwa urefu ya sita. Hiyo dirisha, kuna dirisha moja. Huwa naangalia nje nikiwa kwa nyumba. Alafu naipenda kwa sababu wameweka taili mzuri ni safi naweza sema naridhika na hii nyumba hiyo iko sawa kabisa.